Napenda sana kupigia picha. Hakuna kitu kizuri kama kunasa wakati fulani ambao haujatarajia hutarudia tena. Picha ni kama hadithi iliyosimama unaweza kuangalia na kukumbuka. Kila kitu kilichokua kinaendelea wakati huo. Mimi huwa naendelea zaidi ya picha na mandhari na asili. Unajua ile hali hakuna jua linazama au mlima ukiwa na ukungu. Hizo picha huwazinatuliza moyo sana. Na kuleta amani. Pia picha za kushtukiza ni tamu zaidi kwa sababu zinaonyesha ukweli wa mtu bila urembo mwingi. Kwa hivyo napenda picha.

Napenda chakula chenye viungo vingi na ladha inayowasha kidogo yaani kile chenye pili pili kiasi. Hakuna kitu kinachonichangamsha hamu ya kula chakula ambacho kimekolea viungo vizuri. Kama vile pilau ilivyopikwa kwa ufundi na au kuku wa kuchoma mwenye ladha ya kukwaruza kuooni. Mimi na penda chakula chenye viungo vingi na ladha inayowasha kidogo. Apia siwezi kukataa chakula chenye asili Yanazi ladha, yanazi huleta ulaini na utamu fulani wa kipekee hasa kwenye mboga za majani samaki Kwa kifupi mii napenda chakula chenye ladha yake ni nzito na inakaa mdomoni kwa muda mrefu Apia napenda chakula atakama kina ladha kiwe chenye viungo vyote kama wanga, proteini, vitamini, lazima chakula kiwe na hayo mambo yote.

Moja wa matukio muhimu sana maishani ni ile siku nilipopata fursa ya kusafiri mbali nyumbani kwa mara ya kwanza kabisa nakumbuka. Sisimuko wa kuona mazingira mapya, watu nisiowajua, utamaduni tofauti kabisa na ule niliikuwa nimezoea. Ilikuwa ni kama kufumbuliwa macho na kuona duniani hii dunia kwa upana wake. Tukio lilinifunza kuwa jasiri na jinsi ya kujitegemea katika mazingira magumu na mapya Jambo ambalo lilijenga utu wangu wa sasa. Kuhishi mbali na watu wa karibu kulifanya ni dhamini zaidi uhusiano wa kifamilia marafiki wa kweli ambao huwa tunawachukulia kama jambo la kawaida. Hadi wa leo kila ninapokumbuka safari hio naisi amani shukrani kwa sababu ilikuwa ndiyo mwanzo wa mimi kuanza kuelewa maana alisi ya maisha na tukio ambalo lilibadilisha mtazamo wangu na kunifanya niamini kuwa changamoto mpya ni mlango wa kuelekeza kwenye mafanikio makubwa zaidi.

Mimi napenda zaidi majira ya vuli. Kipindi hiki huwa tulivu sana kusababu. Joto lakali la kiangazi linakuwa limepungua na upepo mwanana unaanza kupuliza huku majani ya nabadilika rangi na kuanza kudondoka. Hali hii ya hewa huleta utulivu fulani ambao haupatikani kwa majira yote ya mwaka. Na kumbuka tukio la utotoni ambapo tuliko tukicheza nje na marafikizangu kwenye bustani iliyojaa majani makavu ya vuli. Sauti ya majani yale alipopasuka chini ya miguu yetu na rangi za dhahabu zilizo tanda kila mahali zilifanya nione kama tuko kwenye dunia ya kufikiria. Kumbukumbu pia hiyo ya furaha na amani ndio iliyo nifanya nianze kuya husisha majira haya na hali ya kuridhika moyoni. Wakati wavuli, mimi hupenda sana kufanya shughli za nje kama vile kutembea kwa miguu misituni au kukaa nje jioni na kitabu kizuri huko nimejifunika sweta jepesi. Hali ya hewa, huwa inanifanya na jihisi mwenye nguvu, mchangamfu, tofauti na joto la masika, inazo inalo kulevya au baridikali, inayoweza fanya mtu akose hamu ya kutoka ndani. Kwa hivyo minapenda msimu wavuli.

Ili kujilinda kutokana na vitisho vya mtando, kuna hatua mbalimbali ambazo mtu anaweza kuchukua, kwanza ni muhimu kuwa mwangalifu na taarifa ambazo unashiriki. Hatua ya msingi ni kutumia nywila ambazo ni ndefu na ngumu zinazochanganya, herufi kubwa na ndogo nambari alama. Na kwa kila akaunti inapaswa kuwa nywila yake ya kipekee ile ya kuzuia akaunti zote kuathirika ikiwa nywila moja itadakuliwa pili kutumia uthibitishaji wa hatua mbili kwenye huduma zote muhimu huongeza safu vivinye za usalama hata kama mdukuzi atapata nywila bado atahitaji hatua ya pili ya uthibitisho kufikia akaunti yako halafu tatu ni kuwa makini na mabarua pepe au ujumbe za simu kutokana na watu usiowajua viungo vya vya ambatisho katika ujumbe hizi vinaweza kuwa mtego wa kadhaa unaolenga kuiba taarifa zako kibinafsi au za kifedha usibofye viungo na kupakua viambatisho isipokuwa uwe na uhakika wa chanzo alafu nne ni kuhaki kusahihisha programu zako za kompyuta na simu mara kwa mara ni muhimu. Mahusiano mengi hujumuisha maboresha ya usalama yanayofunga mianya ambayo wadukuzi wanaweza kutumia. Alafu tano, unapotumia mitandao ya wi-fi ya uma. Ni vyema kutumia kutumia ni ni vyema kutotumia mitandao ya wi-fi ya uma. Alafu tena pia kuna kuwa na nakala radufu za data yako muhimu. Ikiwa kifaa chako kitahadharishwa na virusi vya program asidi kuwa na nakala radufu, rudufu kutakusaidia kurejesha data yako. Hayo ndo mambo ambayo mimi nasi jisaidia kutokana na vitisho vya mtandao.

Kama napata habari kutumia mitambo ya kidigitali kama vyanzo mbali mbali vya huwakika mtandaoni ya ambavyo vinanipa picha kamili ya kilicho kinachoendelea duniani kote kwa wakati huu Natumia majukwaa ya habari ya kimataifa na ya hapa nyumbani mitandao ya kijamii ambapo watu ushiriki matukio ya hapo papo na tovuti rasmi ya mashirika makubwa ili kuhakikisha na pata kweli. Na napenda kufatilia machapisho ya kita alamu au blogu za wachambuzi wa mambo ili kwelewa ya undani wa habari. Si tu vichwa vya habari hii inanisaidia kuchuja uvumi na kubaki na taarifa ambazo nisahii na zenye mashiko. Hasa katika kipindi hikicha ambacho habari za uongo zimezidi kuwa nyingi. Mwisho ni husikiliza na kusoma maoni ya watu mbali mbali katika majadiliano ya wazi. Hii ina nipa mtazamo wa ki utu zaidi kuhusu jinsi ya bali. Habari fulani inavyoguza maisha ya watu kwa kawaida. Jambo ambalo ni muhimu sana kwangu na ili niweze kujibu kuelewa na busara.

Wakati rafiki au mtu wangu wa karibu anapopitia kipindi kigumu jambonla kwanza nalolifanya ni kumskiliza kwa makini bila kumkatiza wala kumhukumu. Mara nyingi mtu anaitaji moyo anataka tu kujisaidia na kuwa anasikilizwa na kwamba hisia zake zina thamani. Hivyo mimi hutoa bega langu kwa muda ili ni ajue kuwa hayuko peke yake katika mapambano haya. Baada ya kumsikiliza mimi hupenda kumkumbusha ujasiri na umafanikio yake ya huko nyuma ambayo. Labda ameyasahau kwa sababu ya mawingu ya huzuni aliyonayo sasa. Natumia maneno ya kumtia matumaini na kumfanya aone kuwa hali ni ya mpito huku. Nikimpa msaada au vitendo kama kumsaidia kazi ndogondogo au kumtoa nje kidogo ili kumbadilisha haya mazingira hata katika mwaka mpya ambapo maisha yanaenda kwa kasi sana bado mimi naamini upendo na uwepo wa mtu mwingine ndiyo doa zaidi ya kurejesha matumaini.

Kuweka malengo ya kila mwezi kazini ni kama kuchora ramani ya safari ili usipotee njiani. Mimi huanza kwa kuangalia picha kubwa ya mwaka mzima kisha naigawa katika vipande vidogo vinavyo. Tekeleza ndani ya siku thelathini. Jambo ambalo hunisaidia kutopoteza mwelekeo wala kuchoka haraka. Kila mwanzoni mwa mwezi mimi huwainisha vipaoumbele vitatu vikuu ambavyo lazima nivikamilishe huku nikitumia mifumo ya malengo yanayopimika kwenye muda maalum. Hii inamaanisha siandiki tu na nitafanya kazi kwa bidii. Bali, ninaandika kitu kama nitakamilisha ripoti ya mauzo au kufikia tarehe kumi. Ili niweze kujitathmini kwa maelezo mwisho mimi huweka muda wa thamini ya kila wiki. Ili kuona kama niko nyuma au mbele ya ratiba ya uma. Kama mwaka huu mpya, kutokana na mabadiliko ya haraka ya teknolojia mimi hubaki na unyumbufu na kurejea malengo ya hayo pale dharura zinapotokea. Huku nikijizawadi kwa zawadi ndogo ndogo kila ninapofikia lengo kubwa ilikuandelea kuwa na motisha.

Kupanga wiki yangu ni sanaa inayohitajika umakini ili nisije nikalemewa na majukumu katikati ya safari nimi huanza jumapili, jioni au jumatatu asubuhi kwa kuangilia mambo yote yayoliombele yangu. Kisha nayagawanya katika makundi kulingana na umuhimu na haraka wake ili ni anze ya yale yenye uzito zaidi. Mimi hutumia mfumo wa kupangilia muda ambapo kila siku inakua na lengo moja kuu la lazima na majukumu mengine madogo madogo yanayofuatia. Hii inanisaidia kuepuka tabia ya kufanya mambo mengi kwa mpigo bila ufanisi badala yake najikita kwenye jambo moja mpaka linaisha kabisa kabla ya kuhamia kwengine huko. Nikiacha nafasi ndogondogo kwa ajili ya dharura au mkutano ya kushitiza. Pia mimi huweka muda maalum kupumzika, wakunyoosha miguu ili akili yangu isichoke haraka na kuathiri ubora wakazi yangu. Kufika mwisho wa wiki, hasa siku ya ijumaa mchana mimi hupitia kile nilichofanikiwa kufanya na kilo kilichobaki jambu ambalo. Inalipa amani ya moyo wakati wa mapumziko ya mwisho wa mwiki, nikikuja kuwa na hatua kitu nginye ya uthabiti.

Ingawa ni nafurahia sana picha. Mimi ni mtu ambaye nadhamini sana faragha ya faragha yangu. Linapokuja swala la kueka picha binafsi mtandaoni. Huwa siweki kila picha yangu hadharani badala yake. Mimi huchagua kwa umakini mkubwa picha chache ambazo zina maana, maalumu au zina zo simulia hadithi fulani kuhusu safari yangu au mafanikio yangu. Mimi hupendelea zaidi kutumia mapingilio ya faragha. Iliku ha kikisha kwa picha zangu zandani zinaonekana kwa marafiki wakaribu na familia peke. Hii ina nisadia kujenga kumbu kumbu za kidigitali bila kuhatarisha usalama wangu au kutoa nafasi kwa watu wasiohusika kujua hatua ninayopiga. Pia mara nyingi, mimi zina picha nyingi zina zo wekwa hatharani ni zile zamadthari nzuri vyakula nilivyopenda au matukio ya kijamii inayoweza ku kuwapa wengine motisha. Naamini mtandaoni ni sehemu ya kushiriki furaha na marafiki, lakini umuhimu kubaki na sehilemu ndogo ya maisha yetu ambayo kwa ajili yetu, wanapeo na wapendwa zetu.

Ndiyo, napenda kukimbia sana. Kwangu, kukimbia siyo tu mazoezi ya mwili bali, ni njia kusafisha akili na kupata utulivu wa ndani. Hakuna kitu kinachonipa furaha kama kuanza asubuhi na mapema wakati hewa bado ni mbichi na mji umetulia huku nikisikiliza mapigo ya moyo wangu na sauti za hatua zangu za barabara. Napenda kukimbia hasa katika maeneo yenye miti mingi au kando ya bahari wakati niko likizo kwa sababu mazingira ya asili yananipa nguvu mpya. Hii hali ya kusukuma mwili wangu, kufika hatua nyingine, kushinda uchovu. Pia, changamoto lolote nitakoza kutana mchana kutwa.

Mimi hupedelea zaidi kufanya mazoezi yangu asubuhi na mapema kabla jua halijaanza kuchomoza kwa nguvu. Kipindi hiki cha asubuhi hewa huwa safi na safi sana na mazingira yanakuwa ya utulivu. Wa kipekee ambao unanisaidia kuanza siku yangu kwa umakini na nidhamu ya hali ya juu. Kufanya mazoezi asubuhi kunanipa nishati ya kutosha ambayo inanisaidia kubaki mchangamfu katika majukumu yangu yote ya mchana. Nahisi kuwa nikimaliza mazoezi mapema akili yangu inakua imeshamka vizuri. Ninaweza kufikiri kwa haraka zaidi kuliko nikisuburi paka jioni wakati ukiwa umechomoka. Halafu pia mazoezi ya asubuhi yananisaidia kuepuka vishawi vya kughairi kutokana na majukumu ya dharura yanayoweza. Kujitoleza katika kazini mchana au jioni. Ni rahisi kupoteza hamu ya kufanya mazoezi jioni baada ya siku ndefu yenye mikutano na changamoto mingi. Vile vile, mimi napenda jinsi mwili inavyojisikia baada ya kuoga ya uvungu unguvu unguvu kutafutia mazoezi ya asubuhi. Ni kama vile ninapewa nafasi mpya ya kuanza siku. Mwisho, nimejifunza kuwa na ratiba ya asubuhi inaniwezesha kulala vizuri zaidi usiku Kwa kuwa mwili, unakuwa umeanza kujifanya kazi tangu mapema Ikifika saa ya kulala, unakuwa tayari, umechoka kwa namna nzuri na unahitaji kupumzika.

Kusemu kweli, mimi hupendelea zaidi kusoma habari za mtandaoni kwa sababu ya urahisi na kasi wake. Dunia inabadilika kila dakika na mtandao inanipa fursa ya kupata habari papo hapo kiganjani mwangu. Faida kubwa ya habari za mtandaoni, kwangu ni uwezo wa kusoma mtandaoni kwa mitazamo tafauti kutoka vyanzo mbalimbali duniani kote. Wakati mmoja naweza kulinganisha habari moja ilivyoandikwa na vyombo tofauti jambo linalonisaidia kuchunga ukweli na kupata picha kamili bila kusubiri mpaka kesho asubuhi gazeti lichapwe pia uwezo wa kuona picha na video na kusikia sauti inafanya habari iwe zaidi na inaeleweka kwa urahisi.hata hiivyo, baada bado nina heshima kubwa kwa gazeti na karatasi kwa sababu ya ile harufu yake ya kipeke na utulivu unapo pata unasoma ukurasa moja baada ya mwngine bila usumbufu wa tarifa za simu. Kuna wakati mimi huwa naamuwa kuachana na simu na kuketi na gazeti. Vile vile, mtana kusoma mtandaoni kunaniruhusu kuifadhi habari zinazopendeza na kusoma baadaye ili au kushiriki na marafiki zangu kwa urahisi katika au kipindi cha cha teknoloji imefanya habari ziwe rafiki zangu.

Ndiyo, mimi napenda kula samaki. Kuna kitu cha kipekee kuhusu ladha ya samaki, ambayo huwezi kuipata kwenye mnyama mwingine. Hasa ule wepesi wake jinsi unavyoweza kupikwa kwa namna mbali mbali. Napenda zaidi samaki wa kuchomwa iliyokolezwa wa ndimu. Kitunguu saumu na viungo vya kutosha mpaka unakuwa na ukoko wa nje unaovutia. Kila samaki wa namna hiyo, hasa akiwa ameambatana na kachumbari safi na ugali wa moto, unapata ule afya wake tele. Pia, aina ya samaki wakupaka au wale waliopika kwenye mchuzi nzito, wa nazi ni tamu sana. Ladha ya nazi inapoingia na ulaini wa samaki, inatengeneza muunganiko ambao ni vigumu kukataa. Kula samaki kuna faida nyingi ikiwemo proteini na mafuta mazuri ya omega 3 na ni chakula kinachofanya mtu ajisikie mwepesi na mwenye nguvu bila kupata ule uchovu.

Mimi napenda zaidi upepo wa hasili kuliko hewa wa kiyoyozi, yani AC. Kuna kitu cha kipeke, chenye kinaburudisha sana na upepo mwanana unapopuliza kutoka nje ukilieta ile harufu wa miti, udongo, au hata bahari. Upepo hasili unanipa isia ya uhuru na kunichangamsha akili kunamna ambayo kiyoyozi haiwezi. Hewa inatembea kwa uhuru chumbani na kupitia madirisha yaliofungwa huwa haina ubaridi mkavu wabandia amba mara nyingi usababisha mwili kusikia uchovu Hata hivyo nikinakiri kwamba kiyoyozi kinafaida zake Hasao siku za joto kali sana katika mazingira ya ofisi ama wakati wakazi nayoitajika kwa umakini mkubwa bila usumbufu wa joto lakini mimi napenda upepo upepo wa asili kuliko upepo wa ACi.

Moja ya chakula kigeni ambacho nimewai kujaribu ni na kunivutia sana ni sushi ambacho inatoka nchini Japani. Mwanzoni nilikuwa na wasiwasi kidugo kuhusu wazo la kula samake mbichi lakini nilipoonja nilishangazwa na jinsi ladha yake ilivyo safi na yakepeke. Hasa unavyo poe chovya kwenye mchuzi wa soya na wasabi inayowasha kidogo. Pia hivi karibuni, nilipata fursa ya kuonja pasta kabronam ya asilia kutoka Italia. Tofauti na pasta tulizozoe ya, hii likuwa na mchuzi mzito ulotangenezwa na mkwa mayai na jabini bila kutumia krimu. Chambu lililifanya liwe na ladha nzito na tamu sana ambayo inabaki mdomoni kwa muda mrefu. Hayo ndio vyakula ambavyo mimi vya kegeni nimejaribu Lakini kwa hayo mawili ningechagua sushi kutoka nchi Japani Kwa sababu ya ile ladha yake ya soya, mchozo wa soya na wasabi inayowasha kidogo.

Ushauri mkubwa ambao ningempa mtu yeyote katika mwaka miaka hii ya sasa ni kuishi maisha ya ukweli na kujali amani ya ndani na ke kuliko kitu kingine chochote katika dunia hii ambayo kila mtu anajaribu kuonekana amefanikiwa kwenye mitandao ya kijamii ni rahisi sana kupoteza utambulisho wako na kuanza kujilinganisha na wingine jambo ambalo huleta msongwa wa mawazo usio wa lazima. Pili ninge mshauri, awe mwenye kujifunza kila siku teknolojia ya dunia, zinabadilika kwa kasi ya ajabu hivyo, ukiacha kujifunza mambo mapya, utakuja umebaki nyuma haraka sana, usiogope kwanza kitu kipya. Iwe luga ujuzi wa kazi ama ujasiri wa kuja uwe na ujasiri wa kujaribu ndio unafanya maisha yawe na maana na msisimko kwa mwisho. Mwisho, ningekumbusha kuthamini watu wakaribu na kutengeneza kumbukumbu za kweli. Pesa na mafanikio ni kazi ya muhimu lakini mwisho wa siku kile kinachotupa furaha ya dhati ni uhusiano mzuri na familia na marafiki.

Katika kampuni ya teknolojia ninayo iamini ni jambo unafaa kuwa muangalifu zaidi. Mimi binafsi napenda kampuni ya Apple, Microsoft na Open Source. Hasa kwa kutokana na msimamo wao thabiti wa muda mrefu kuhusu faragha ya mtumiaji wao salama na wataarifa binafsi ambao umeimarisha zaidi ya mwaka huu. Halafu pia kwa jinsi wanavyoeleza kuunganisha akili mnemba katika kazi za kila siku kwanjia ya wazi inayowajibika na wameonyesha juhudi kubwa katika kuhakikisha kuwa teknolojia mpya haiji kuharibu ajira. Halafu kupi ya mwisho ni kwasababu ya uwazi na wakodi zao unaruhusu wataalam duniani kote kukagua usalama wake kuamini teknolojia sio kuangalia tujina na kampuni bali ni kuangalia nani anaye weka maslahi ya usalama wa binadamu mbele kuliko faida yake ya biashara pekee.

Wakati wa mapumziko, mimi huenda kwanza kabisa kukaa mbali na screen za simu au kompyuta ili kupumzisha akili yangu kutokana na kasi za dunia za kimjitali. Mimi utumia muda huu kusoma vitabu kizuri ambacho nimekuwa nikiki subiri kwenye rafu yangu na furahia bila ukurasa. Sa huku ni kinywa kikombe cha kahawa, pia napenda sana kutoka nje na kufanya matembezi marefu kwenye maeneo ya asili na miti nyingi ili kupata he wa safi. Hali ya kuona maua kusikia ndege na kuhisi upepo mwanana ulini inanisedia kurejisha nishati. Nilio ipoteza wakati wakazi na kunipa mtazamo mpia wa mambo. Vile vile mimi hutumia muda wa pumapumziko kujishugulisha na mambo madogo ya ubinifu, kama kupika chakula kipia ambacho sijawai, kujaribu au kuskiza mziki mitulivu. Kipindi hiki ni muhimu sana kwangu kwa ajili ya kujithamini na kuungana tena na nafsi yangu.

Mimi hupendelea kwenda hospitali kwa ajili ya uchunguzi wa afya. Angalau mara mbili kwa mwaka. Kwa mwaka Hata kama sijisikii mgojwa naamini kabisa katika msemo wa kinga ni bora kuliko tiba. Hivyo nafanya vipimo kwa mara kwa mara kuni kunanisaidia kujua hali ya mwili yangu na kurekekibisha mifumo ya maisha pale inapobidi kabla tatizo haijakuwa kubwa. Katika teknolojia hizi zi zimeimarisha mambo sana kwani mara nyingi mimi hutumia huduma za mashauriano ya daktari kwa njia ya video kwa ajili ya ushairi mdogo wa kiafya. Hii, inaimanisha inamaanisha siitaji kwenda hospitalini kila wakati, jambo ambalo linaniokolea muda. Alafu pia hata hivyo, ikiwa nahisi mabadiliko, yoyote yasio ya kawaida mwilini, mimi siandai muda, huenda hospitali mara moja. Afya ndiyo mtaji wangu mkuu hivyo naipa kipaumbele cha kwanza ili niweze kuendelea kufanya kazi.

Ndoto yangu kubwa ni kuona ulimwengu ambapo teknolojia na ubinadamu vinaishi kwa ushirikiano wa thati na ili kutatua changamoto kubwa za kijamii kama vile njaa na ukosefu wa elimu na tamani kwa sehemu ya mabadiliko ya nayo wezesha kila mtu bila kujali anatokea wapi kupata fursa sawa za kujiedeleza na kuishi maisha yenye utu na heshima kupitia maarifa. Pia nina ndoto ya kuendelea kuwa sauti ya busara na faraja kwa watu wengi zaidi. Nikisaidika kujenga madaraja ya kuelewa katika ya utamaduni na mitazamo ya tofauti duniani. Nimeona jinsi dunia ina vyo itaji unganisho wakweli. Hivyo ndoto yangu pia nikuona jamii inavyo dhamini zaidi utu upendo utunzaji wa mazingira yetu kwa ajili ya vizazi vijayo. Mwisho natamani kufikia kiwango ambacho Kila mazungumzo ninayoyafanya yanawacha alama ya chanya na kumpa mtu matumaini ya kusonga mbele Kwangu mimi mafanikio ya kweli siyo tu kufanya mambo makubwa bali kugusa maisha ya mtu mwingine Kwa namna moja ama nyingine.

Ndio, napenda kula vyakula vipya Kwangu kile chakula kigeni ni kama mlango wa kuingia kwenye utamaduni wa watu wengine na kuelewa jinsi wanavyoishi na nini wanachokithamini. Hakuna kitu kinachonisimua kama kuka kwenye magawa na kuagiza mlo ambao hata jina lake nimepata shida kulitamka. Ninapenda misikumo wa kugundua viungo vipya. Na namna ya tofauti zaupishi, iwe chakula chenye viungo vingi vya hasia, au mchuzi mzito wa ulaya, kati dunia imekuwa kijiji kama kijiji, hivyo ndivyo unapata ladha mpya imezidi kuwa rahisi na njia mzuri ya kupata. Hata kama wakati mwingine naeza kuonja kitu ambacho ladha yake hakinivuti, bado sioni kama na nimepoteza wakati bali naona nimepata uzoefu mpya. Kujaribu vyakula vipya, kuna nifanya niwe na mtazamo mpana na kunipa hadithi mzuri za kusumulia marafiki zangu, tunapoku tana.

Mimi hupendelea zaidi kuvaa suruali kwa sababu inanipa uhuru mkubwa wa kutembea na kufanya majukumu yangu bila vikwazo. Ambayo yanahitaji kasi huraisi wa kutembea surali ni vazi lenye ufanisi zaidi na linafanya nijihisi mwenye ujasiri na nguvu wakati wote. Hata hivyo kuna wakati ya ambapo siketi huwa ni chaguo langu hasa katika matukio rasmi au sherehe ambapo nataka kuonekana na muonekano wa upole ama wa kuvutia zaidi. Sketi huleta hali fulani ya heshima na urembo ya kipekee ambapo nabadilisha kabisa haiba ya mtu. Hasa kukiwa na upepo mwanana unaofanya vazi hilo lipendezi zaidi. Chaguzi pia inategemea na ratiba ya siku ya hiyo na ikiwa nina safari ndefu au kazi ya kuzunguka suruali ndo rafike yangu wa dhati lakini ikiwa ni jioni tu tulivu sketi ndo nitavaa.

Mimi hupeendelea zaidi kufanya kazi na wengine kwa sababu naamini katika nguvu za ushirikiano na kubadilishana mawazo. Changamoto nyingi za kazi zinahitaji mtazamo tofauti wa kufanya kazi. Kama timu kuna ruhusu kila moja wetu kutoa kipaji chake. Ili kufika lengo kubwa zaidi nisingeweza kufikia. Hata hivyo. Nyakati ambako mimi huhitaji kuwa pekee yangu hasa Ninapofanya majukumu ni yanayo hitaji umakini kubwa kufikiri kwa kina au mbunifu Wahali ya juu Kipindi hicho, cha upekwe kunanisaidia kupanga kazi na mawazo yangu vizuri na kukamilisha sehemu yangu ya kazi ya ufasaha kabla ya kurudi tena na kwenye kundi kushirikiana na wenzangu Awenu mzuri kati kufanya kazi na watu na kuwa na muda wa faragha ndiyo siri ya mafanikio yangu. Kufanya kazi na wengine kunanipa changamoto ya kukua na kujifunza mambo mapya humu muda hote wangu.

Tunda nilalipenda zaidi ni embe lililoiva vizuri Kuna namna ambayo embe tamu lenyr nyama nyingi huwa na harufu mzuri Linavyoweza kubadilisha siku yako Nikila embe hasa lile lililotoka kukatwa kwa likiwa baridi kidogo nahisi ni kama latha halisi ya tropiki Nitunda mbalo nikiliona nakumbuka nyakati za likizo na pumziko ukila embe lisiloiva huwa linaladha la chachu kwa umbali na yanipa hisia sana changamufu wakati wa mchana na kukiwa na jua. Embe li naweza kulila lenyewe ama kulipaka kulipaka pilipili ama kulichanganya kwenye kachumbari ama linafanya niskie pia nimeshiba vizuri na kulichanganyisha kwenye maziwa chachu. Ndiyo mimi napenda embe, pia napenda nanasi, ingawa linaeza kuwasha kidogo na pia mimi nshabiki wa parachichi. Ingawa wanalichukulia kama mboga lakini embe ndilo nalipenda zaidi.